Asubuhi yangu inaanza na pambano la alarm. Naizima mara mbili tatu kabla ya kujikokota kitandani nikisha toka hapo naenda kushtua akili na maji ya baridi kisha napata kikombe changu cha chai ya maziwa na mkate. Bila hiyo, chai mimi ni kama gari ambalo halina betri. Ile saa ya mwisho kabla ya kutoka ndio huwa na vurugu nyingi mara. Na tafuta socks mara napiga pasi shati kwa dharura huku nawaza ratiba ya siku. Mwishowe nazama mtaani kupambania mkate wa kila siku huku nikijipa moyo kuwa leo itakuwa siku poa hapo kidogo. Huku nikijipa moyo leo itakuwa siku poa. Ya.

Sasa hivi dakika chache sana kabla ya kuingia tarehe mbili Januari na akili yangu inawaza jinsi miguu ilivyochoka kwa mtoko ya leo. Kwenye upande wa viatu mimi ni msee wa rubber, sneakers asilimia mia moja. Yaani sneakers kwangu ndio kila kitu ngoja nikupe mchongo kwa nini nazielewa rubber zaidi. Kwanza, comfort, yaani mwanangu unajua maisha ya mjini ni kukimbizana na miche kila saa. Ukipiga raba zako za kueleweka unaweza kutembea umbali mrefu kupanda daladala au hata kukimbia kidogo kama mvua ikianza bila kuhisi miguu inakuuma. Rubber inakupa ile hali ya kujisikia mwepesi na mjanja.